Njia yangu ya kupomzika ni kutafuta utulivu mbali na kelele na teknolojia. Napenda kusoma kitabu. Napenda sana kukaa mahali tulivu na kitabu kizuri. Hii inanisadia kusafirisha akili yangu mbali na majukumu ya kila siku na kunipa marifa mepia bila mwanga wa screen ya simu au komputer. Napenda kutembea. Ikiwa ni kukaribu na bustani au maineo ya enye miti, napenda kuchambia kwa dakika deladhini hivi. Hewa safi na sauti za ndege zinawezo mkubwa wa kuchuliza mfumo wa neva. Napenda kusikiliza mziki mpole. Wakati mwingine, napumzika wa kusikiliza mziki wa ala. Zinazo nifundisha mambo ya kisikolojia na ukuwaji wa binafsi. Pia, napenda kutafakari. Mara nyingi kabla ya kulala, mimi hutumia dakika kumitu kukaa kimya na kufuta pumzi ndefu ili kundua msongo wa mawazo wa siku nzima. Ikiwa unahisu umichoka sana, uneza kutumia mbini mbinu hizi za mayo klinikuhusu simamizi wa msongo wa mawazo ili kubatu tulivu wa haraka.

Hewa ninayoipenda ni hewa ya ubaridi wa wastani, ukiwa na jua hafifu. Unajua ile hali ya hewa ya asubuhi baada ya mvua kunyesha usiku. Hewa inakuwa safi sana, kuna harufu nzuri ya ardhi, na hakuna vumbi wala joto kali la kuumiza kichwa. Hali hii inanifanya nijisike mwenye nguvu na akili inatulia sana. Iwe ni wakati wa kufanya kazi, au nikitaka tu kupumzika nje. Pia, napenda sana nyakati za jioni, jua linapozama. Kule kubaridi kunakoanza kuingia kunafanya mwili utulie baada ya pilkapilka za mchana kutwa hapa nchini kwetu. Sipendi sana joto kali linalofanya mtu atoke josho muda wote. Wala baridi kali sana inayokulazimu kuvaa masweta mazito hadi unashindwa kujitikisa. Wewe je, unapenda yale masimu ya joto kwa ajili ya kwenda ufukweni? Au wewe ni mtu wa mvua na baridi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue ya bahari. Kuna kitu fulani kuhusu rangi hii kinanifanya nijiskie mtulivu na mwenye kujiamini kwa wakati mmoja. Inanipa picha ya anga kubwa au bahari tulivu. Jambo ambalo linanisaidia kupunguza msongo wa mawazo ninapoangalia. Pia, katika mavazi, blue ni rangi ambao inaendana na karibu kila kitu na inaonekana na tefu sana katika mazingira ya kazi na hata kwenye mitoko ya kawaida hapa nchini kwetu. Mbali na blue, napenda pia rangi ya kijani ya asili. Inanikumbusha utoto wa asili na uhai na inanipa hisia ya kuwa karibu na mazingira safi.

Ndiyo, nimeshanunua tikiti za matukio mara kadhaa, na kwa kweli, mchakato umekua rahisi zaidi kwa sababu karibu kila kitu kinafanyika mtandaoni. Matukio ambayo mimi hupenda kununua tikiti ni tamasha za muziki na sana. Napenda sana mazingira ya matamasha ya nje. Kununua tikiti mapema, kunanisaidia kuokoa gharama ya kuhakikisha sipitwi na wasani ninaowapenda. Mechi za mpira na mguu. Kama shabiki wa michezo, hakuna kitu kinacho nisisimua kama kuwa uwanjani. Kwa kawaida, mimi hutumia programu za simu kununua tikiti hizi, ili kuepuka usumbufu wa kupanga misteri mirefu uanjani. Changamoto pekee ninaokutana nayo mara kwa mara ni pale tikiti za matukio makubwa, zinapomalizika haraka sana. Ndani ya dakika chache baada ya kwanza kuuzwa. Wewe je, umewahi kupata usumbufu wowote wakati wakununua tikiti? Au, unapendelea kununua mlangoni siku ya tukio?

Mimi hupendelea kuwa mwangalifu sana ninapo zungumza kuhusu siasa. Ingawa ni mada muhimu kwa sababu inaamua mwelekeo wa maisha yetu. Huduma za jamii na uchumi hapa nchini. Mara nyingi, mimi huchagua kuzungumzia sera na maendelo badavu shabiki wa vyama au watu. Amani ya mazungumzo. Siasa inaweza kuleta mivutano na kutofautiana kwa hisia kali. Yangu na marafiki au watu wengine yawe ya kujenga na yenye furaha. Hivyo huepuka mada zinazoweza kuleto ungovu usio na tija. Kuzingatia ukweli. Katika ulimwengu wa sasa wa mitandao ya kijamii kuna habari nyingi za upotoshaji. Napendelea kusikiliza na kusoma zaidi kuliko kutoa maoni yangu hadharani. Hadi niwe na uhakika wa ukweli wa mambo. Maendeleo zaidi. Napenda zaidi kuzungumzia maswala kama maadili kwa tabianchi, teknolojia mpya na uchumi wa vijana kuliko kupiga porojo sa kisiasa ambazo hazina suluhisho la haraka.

Mimi huenda pahali pa ibada mara moja kwa wiki. Kwa kawaida ikiwa ni siku ya jumapili kwa ajili ya ibada kuu. Katika mwaka huu, utaratibu huu umekua sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu zifuatazo. Chakula cha kiroho na utulivu. Maisha ya sasa yana pilikapilika nyingi na kelele. Kuenda ibadani kunanipa nafasi ya kutulia, kutafakari na kupata nguvu mpya ya kiroho. Itakayonivusha kwenye wiki inayofuata. Uhusiano wa kijamii. Mahali pa ibada ni sehemu nzuri ya kukutana na marafiki na majirani. Inanipa hisia ya kuwa sehemu ya jamii inayojali. Ambapo tunaweza kusaidiana na kutiana moyo tunapopitia changamoto mbalimbali. Kujifunza maadili. Mafundisho ninayopata kule yananisaidia kukuwa binadamu bora. Mwenye subira na upendo kwa wengine. Jambo ambalo ni muhimu sana katika mahusiano yangu ya kazi na familia hapa Nakuru. Mbali na hiyo. Siku moja ya wiki wakati mwingine mimi hupitia mahali pa ibada katikati ya wiki ikiwa nahitaji muda wa faraga na utulivu wa kipekee ili kusali na kutafakari peke yangu.

Nimekua nikifanya yoga kama sehemu ya maisha yangu. Nimegundua kuwa ni mazoezi muhimu sana kwa ajili ya afya yangu ya akili na mwili. Huwa yananisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Maisha ya sasa yanapilka pilka nyingi. Yoga inanifundisha mbinu za kupumua. Ambazo hunisaidia kutulia na kuiondoa akili yangu kwenye virogo za kazi na teknolojia. Unyumbulifu. Kabla ya kuanza yoga, nilikuwa najihisi mwili wangu ni mgumu. Hasa baada ya kukaa kwenye kiti kwa muda mrefu. Sasa najisikia mwepesi zaidi na maumivu ya mgongo yamepungua sana. Muda wa kutafakari. Yoga kwangu si mazoezi tu ni muda wa kukua na mimi mwenyewe. Yala dakika kumi nabtano au ishirini ninazotumia asubuhi au jioni kwenye mkeka. Zanipa nafasi ya kutafakari malengo yangu na kuwa na shukrani. Urahisi. Napenda yoga kwa sababu naweza kuhifanya chumbani changu bila kuhitaji vifaa ghali. Mara nyingi, mimi hutumia video za mwongozo kutoka YouTube au programu za simu ili kujifunza mapozi mapya. Ikiwa unataka kuanza, unaweza kuangalia mwongozo wa yoga journal kwa ajili ya mapozi rahisi ya kuanzia mwaka huu. Wewe Je, umewai kujaribu yoga au unaona ni mazoezi magumu sana.

Mimi husoma habari kupitia vianzo mbalimbali mtandaoni ili kuhakikisha napata habari za kweli na zenye ncha zote. Magazetini na tovuti za ndani ili kujua yanayotokea hapa nchini na katika kanda yetu ya Afrika mashariki. Mimi hupitia mara kwa mara tovuti za habari kama mwananchi au the citizen. Hii hunipea undani wa maswala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yanayo tugusa moja kwa moja. Habari ya kimataifa. Kwa ajili ya habari za ulimwengu, teknolojia na mabadiliko ya tabianchi, mimi hutembelea tovuti kama BBC News au Al Jazeera. Hizi ni nzuri kwa kupata uchambuzi wa kina wa maswala ya kidunia mwaka huu. Mitandao ya kijamii, mimi hutumia X kupata habari za dharura zinazotokea papo hapa. Hata hivyo, huwa mwangalifu sana kuhakiki habari hizo kabla ya kuziamini. LinkedIn naitumia zaidi kwa ajili ya habari za kitaalamu, maendeleo ya kazi na mienendo ya soko la ajira, habari za teknolojia na sayansi. Kwa kuwa napenda kujua mambo mapya ya kidigitali, mimi husoma tovuti kama The Verge au TechCrunch ili nisipitwe na uvumbuzi mpya wa kiteknolojia. Programu za habari, mimi pia hutumia Google News au Apple News. Hizi ni programu nzuri zina kusanya habari kutoka vianzo vingi kulingana na mapendekezo yangu.

Ndiyo, nimesha tembelea mara nyingi na kwa kweli, maeno ya maji ndio sehemu ni nazopenda zaidi kwa ajili ya kutuliza akili. Kwa kuwa niko hapa nakuru, ziwa ambalo nimelitembelea mara nyingi zaidi na ambalo liko karibu na mimi ziwa nakuru. Ni sehemu yenye utulivu wa ajabu. Hasa asubui na mapema. Wakati ukungu ukiwa bado umetanda, juu ya maji na flamingo wakiwa wamepanga mstari wa pinki ukingoni. Pia nimesha wai kutembelea mto nile. Hii ilikuwa safari ya kusisimua sana. Kuona mwanzo wa mto mrefu zaidi duniani ukianza safari yake, kaskazini ni jambo la kustajabisha sauti ya maji ya kitiririka kwenye maporomoko madogo inakupa hisia ya nguvu kubwa yaasili. Ziwa Victoria, nilitemba upande wa muanza na kisumu. Kule nilifurahia upepo muanana na bahari na kula samaki sato. Akiwa bado mbichi kabisa kutoka majini, mantari ya jua likiza ndani ya ziwa, ni kitu ambacho sitakisahau mto tana, niliwai kufanya matembezi, kando ya mto huu na kuona jinsi jamii, zinavyo tegemea maji hao kwa ajili ya kilimo na maisha ya kila siku. Kuna kitu cha kipekee kuhusu maji. Iwe ni mto unautirika au ziwa lilotulia. Yanasaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kumbusha binadamu kuhusu uzuri wa ulimwengu wetu.

Nimegundua kuwa ushirikiano kazi ni situ kuhusu kufanya kazi pamoja, bali ni kuhusu kujenga kua miniana na kuelewana. Hii hivyo ndivyo nafanya kazi na mwenzangu ili kuhakikisha tunafikia malengo yetu kusikiliza kwa makini. Kabla sijatoa maoni yangu na jitahidi kumsikiliza mwenzangu, hadi amalize. Na amini kila mtu anamtazamo wakipekee na mara nyingi suluhisho bora linatokana kunganisha mawazo tofauti. Mawasiliano ya wazi na ya kweli. Mimi ni muumini wa kusema ukweli kwa staha. Ikiwa kuna changamoto, nitaizungumzia mapema badala ya kusubiri iwe kubwa. Pia, mimi hutumia lugha ya kutia moyo na kupongeza wenzangu wanapofanya vizuri. Kujua wajibu wangu. Ili timu ifanikiwe, kila mtu lazima atimize sehemu yake, na jitahidi kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora uliyo kusudiwa ili nisikwamishe wengine. Tunatumia mifumo ya kidigitali kufuatilia maendeleo ya kazi. Hivyo unyoofu ni muhimu sana. Kuwa mwepesi wa kunyambulika. Wakati mwingine, mipango inabadilika gafla. Katika hali hiyo, mimi sio mtu wakulalamika, badala yake, najitolea kusaidia pale penye pengo ili timu isonge mbele, kutatua migogoro kwa hekima. Binadamu kutofautiana ni jambo la kawaida. Migogoro inapotokea, mimi hulenga, kutatua tatizo, tunakaa chini na kutafuta namna ambavyo tutashinda.

Uzeefu ulionifundisha zaidi ni wakati nilipolazimika kusimamia mradi mkubwa ulioko na changamoto nyingi na muda mchache wa kukamilisha. Ninapotazama nyuma uzoefu huo haukunifundisha tu kazi ya kifundi, bali ulinifundisha mambo makou matatu ya kibinadamu, umuhimu wa kunyambulika. Mwanzoni wa mradi huo, kila kitu kilienda mrama, teknolojia iligoma baadhi ya washiriki walijiondoa, nilijifunza kuwa badala ya kupanikie, unapaswa kutulia, kuthamini hali upya, na kutafta njia mbadala. Hapo ndipo nilipoelewa kuwa mpango B ni muhimu kama mpango A, nguvu ya mawasiliano ya dhati. Nijifunza kuwa ni bora kusema hatujui suluhisho hapo kuliko kudanganya kwa kuwa mkweli kwa timu yangu na wateja. Tulilenga uaminifu uliotusaidia kufanya kazi na ushirikiano zaidi, tukapata suluhisho, kujali watu zaidi ya kazi. Katika kipindi hicho cha shinikizo kubwa, niliona jinsi wenzangu walivyochoka. Niligundua kuwa huwezi kupata matokeo bora kutoka kwa watu waliochoka kiakili. Kujali afya kiakili ya timu na kuwapa moyo kulileta matokeo mazuri kuliko kuwasukuma kwa ukali. Uzoefu huo ulinibadilisha kutoka kuwa mtu anayefikiria kazi kwanza na kuwa mtu anayefikiria watu wa suluhisho kwanza. Kwanza, inanisaidia sana, sasa hapa nakuru ninapokabiliana na majukumu mapya.

Ndiyo, nafuatilia sana matukio ya kimataifa, dunia imekuwa kama kijiji kimoja. Hivyo, yanayotukio pande mmoja wa dunia, yanatuadhiri sote hapa. Iwe ni kiuchumi au kijamii. Mabadiliko ya tabianchi, nafuatilia sana makubaliano na hatua zinazochukuliwa kimataifa kupunguza joto duniani. Hii ni kwa sababu mabadiliko haya yanaadhiri msimu yetu ya mvua na kilimo hapa nchini, teknolojia na AI. Mwaka huu, maendeleo ya akili mnemba na teknolojia kidigitali yanabadilisha jinsi tunavyofanya kazi. Napenda kusoma majarida kama MIT Technology Review ili kujua mwelekeo wa ajira na uvumbuzi mpya, uchumi wa dunia. Nafuatilia bei za mafuta mienendo ya masoko ya hisa na ukuwaji uchumi katika kanda yetu ya Afrika mashariki kupitia the East African. Hii inatusaidia kuelewa kwa nini bei za bidhaa sokoni zinapanda au kushuka. Michezo ya burudani bila shaka matukio makubwa ya mchezo kama kombe la dunia au olimpiki na tamasha za kimataifa za muziki huwa nazifuatilia kwa hamu ili kuona vipaji vya dunia. Fuatilia habari hizi kunanisaidia kutokuwa mshamba na kunipa mada nzuri za kuzungumza na marafiki au wenzangu kazini.

Mimi huamini kuwa kuboresha mchakato ya kazi, si lazima iwe na mabadiliko makubwa ya mara moja, bali ni mfululizo wa hatua ndogo za makusudi, hivi ndivyo ninavyo fanya, hapa na kuu, yeye kuongeza ufanisi. Kufanya mapitio ya kila wiki, kila mwisho wa wiki, mimi hukaa chini na kuangalia ni kazi gani zilichukua muda mrefu kuliko ilivyo tarajiwa na kwa nini. Nikigundua kuna hatua inayojirudia, rudia na haina tija, natafuta namna na kuiondoa au kufanya iwe fupi, kutumia teknolojia au otomatiki. Kuna zana nyingi za kidigitali zinazosaidia kurahisisha kazi kwa mfano, mimi hutumia mifumo ya kupanga majukumu kama trero au asana ili kuona mzunguko wa kazi bila kuhitaji mikutano ya mara kwa mara. Ikiwa kuna kazi inaweza kufanywa na programu, mimi hui hamishia huko kusanya maoni. Mimi huuliza wenzangu au wateja, mara nyingi. Watu wanaotumia huduma yako, wanaojua wapi panachelewesha mambo. Maoni yao husaidia kurekebisha mchakato ili uwe rahisi kwa kila mtu. Kuweka standard operating procedures, na jitahidi kuandika hatuwa za kazi muhimu kwa njia rahisi. Hii inanisaidia ili mtu mwingine akija kufanya kazi hiyo, asipoteze muda kuuliza uliza na inapunguza uwezekano wa makosa ya kibinadamu, kujifunza mbinu za lean na agile. Nimejifunza mbinu za kupunguza upotevu wa muda na sirimali. Lengo langu ni kuhakikisha kila hatua tunaochukua kazini inaongeza zamani ya ukweli kwa matokeo ya mwisho.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia ya binadamu, hususan upande wa neuroscience. Hizi ndio sababu zinazafanya nivuto sana na somo hili. Kujielewa mimi binafsi, neuroscience ina nisedia kuelewa kwanini nahisi furaha, kwanini napata msungu wa mawazo, na jinsi ubongo angu unaviweza kujifunza vitu vipia. Inasisimua kujua kwamba kila wazo au hisia nilio nayo ni matokeo ya mamilioni ya seli za neva zinazowasiliana afya ya akili Tunadhamini sana afya ya akili Somo hili linafundisha mbinu za kisayansi za kuboresha umakini na jinsi ya kulinda ubongo wangu zide uchovu wakidigitali uhusiano wa teknolojia Napenda kuona jinsi sayansi ya ubongo inavyounganishwa na teknolojia mpya. Ni kama daraja kati ya mwili wetu na asili ya ulimwengu wa kesho. Pia, nina mvuto wa kipekee na sayansi ya mazingira. Hapa nakuru, tunaona adhari za mabadiliko ya tabianti moja kwa moja. Hivyo wako kujifunza jinsi mifumo ya asili inavifanya kazi na jinsi tunaviweza kuilinda ni jambo la msinge sana kwa maisha yetu sasa. Pia napenda kufuatilia uvumbuzi mpya wa kisayansi, tovuti ya sayansi hili ni mahali paduri pakupata habari za hivi punde za mwaka huu.

Mimi napendelea zaidi kuwasiliana kwa ujumbe wa maandishi kwa mambo ya kawaida, lakini ana kwa ana kwa mambo ya msingi. Ujumbe wa maandishi. Napenda maandishi kwa sababu yananipa nafasi ya kufikiria kabla ya kujibu na haya muingili mtu mwingine katikati ya shughuli zake. Katika pilka pilka za nakuru, ni rahisi kusoma ujumbe ukiwa kwenye mkutano au safarini nakuujibu unapopata nafasi. Pia, maandishi ni kumbukumbu nzuri ya kile mlichokubaliana, mazungumzo ya ana kwa ana. Ikiwa jambo ni la hisia, la kikazi, lenye uzito, au lenye dharura, napendelea kukutana na mtu au kupiga simu ya video. Katika mwaka huu, teknolojia ni nyingi, lakini hakuna kinachoweza kuchukua nafsi ya kuna uso wa mtu, kusikia toni ya sauti yake, na kuona tabasamu lake. Hii inajenga uaminifu na dhati. Simu za sauti. Hizi nimezihifadhi kwa ajili ya watu wangu wa karibu, familia na marafiki wa dhati. Kupiga simu jioni kusikiliza sauti ya mtu unayempenda ni njia nzuri ya kuondoa upweke na uchovu wa siku. Mimi si mpenzi sana wa barua pepe isipokuwa tu maswala rasmi ya ofisini. Kwa sababu, mara nyingi zinachelewa na hazina ule msisimko wa mazungumzo ya haraka.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima kubwa, upendo na shukrani. Hawa ndio watu walionifanya niwe hapa nilipo leo. Hivyo, najitahidi sana kuwa kwa karibu nao. Hapa kuna mambo machache yanayo faa uhusiano wetu uwe imara. Kusikiliza hekima yao. Napenda sana kukaa nao na kusikiliza hadithi zao za zamani. Kuna mafunza mingi ya maisha ambayo huwezi kuyapata kwenye vitabu bali kwa watu walioishi miaka mingi. Kuwa na kudai nao.

Kinywaji nachopenda zaidi asubuhi ni kahawa ya moto. Hakuna kitu kinachoniamsha vizuri kama harufu ya kahawa iliotoka tu kuchemshwa. Napenda ile ladha yake chungu kidogo ambao inanipa nguvu na mzuka wa kuanza siku yangu ya kazi kwa umakini. Hata hivyo, kuna siku ambazo ninajisikia kuhitaji kitu chenye utulivu zaidi. Hapo ndibo ninapokunywa chai ya rangi yenye viungo. Inapasha mwili moto na kuleta amani fulani kabla purukushani za mchana kuanza.

Hakika, nani asiyependa chakula kitamu? Kwangu mimi, chakula siyo tu kitu cha kujaza tumbo. Bali ni istarehe na sehemu ya utamaduni. Ninapenda sana chakula ambacho kimepikwa kwa viungo asilia na kwa utulivu. Pilau ya nyama ni ina harufu nzuri ya iliki, mdalasini na karafu. Ukila na kachumbari pembeni na ndizi mbivu, hiyo ni furaha ya ajabu. Samaki wa kupaka, nazi na viungo, kisha achomwe vizuri, ladha ya nazi na moshi kidogo huwa ni kitu cha kipekee sana. Ugali na nyama choma, hasa nyama ikiwa na chumvi na limau, kisha kachumbari iwe na pilipili kwa mbali. Hiki ni chakula kinacho watunganisha watu vizuri sana, pia napenda sana kugundua ladha mpya. Kila ninaposafiri au kuenda sehemu mpya, lazima nijaribu chakula chao cha asili, ili nijue watu wa huko wanafurahia nini.

Mimi husafiri kwa gari za uma. Hasa mabasi au daladala. Kuna sababu kathaa kwa nini natumia njia hii. Ya kwanza ni kujichanganya na watu. Na penda kuona maisha ya watu halisi. Kwenye daladala au basi ndipo unaposkia mazungumzo ya kila aina. Kuanzia siasa mpaka michezo. Na hiyo inanifanya nijihisi niko sehemu ya jamii. Kuepuka msongo wa mawazo wa kuendesha. Foleni za asubui zinaweza kuchosha sana. Nikitumia usafiri wa uma, napata mtu wa kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au hata kuanza kujibu barua pepe zangu ni kiwa njiani badala ya kung'ang'ana na usukani. Kutembea kidogo, kutoka nyumbani hadi kituo ni kuna nifanya nitembee kidogo. Jambo ambalo ni zoezi, zuri kwa afya yangu, asubui na jioni. Hata hivyo, kama ninaharaka sana au nimechelewa, huwa na chukua bodaboda au teksi ya mitandaoni ili nifikie kwa wakati na kuepuka usumbufu wa foleni kubwa.

Mafunzo ya mawasiliano na diplomasia Hili ndilo funzo kubwa zaidi Nilijifunza kuwa kazi si tu kukamilisha majukumu Bali ni jinsi unavyoelewana na watu Mafunzo haya yamenisaidia kujua jinsi ya kutoa maoni bila kumiza wenzangu jinsi ya kusikiliza kwa makini ili kuelewa hitaji la mteja na jinsi ya kutatua migogoro ofisini kwa amani inafanya mazingira ya kazi yawe ya furaha usimamizi wa muda na vipa umbele zamani nilikuwa nahisi nina kazi nyingi na muda mchache Lakini kupitia mafunzo ya usimamizi wa muda Nijifunza kutofautisha kati ya kazi muhimu na kazi za haraka Sasa nina uwezo wa kupanga siku yangu vizuri Jambo linalonipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nimalize kazi kwa ubora zaidi bila kuchelewa matumizi ya teknolojia mpya na akili pandia teknolojia inabadilika kwa kasi sana Mafunzo ya jinsi ya kutumia zana mpya za kidigitali Yamenifanya niwe na ufanisi mara mbili zaidi Badala ya kupoteza saa nyingi kwenye kazi za marudio Natumia mifumo ya kisasa kufanya kazi hizo Hivyo napata muda mwingi wa kufanya kazi ni zinazoitaji bunifu wa kibinadamu uongozi wa kufanya kazi kwa timu Nijifunza kuwa uongozi sio kutoa amri, bali ni kuwa hamisha wengine kutuwezo wao mkubwa, mafunzo haya yamenifundisha, unyenyekevu ni jinsi ya kuunganisha nguvu za watu tofauti ili kufikia lengo moja. Kwa ufupi, mafunzo yamenifanya niamini kuwa kujifunza hakuishi. Kila nikipata fursa ya kusomea kitu kipya naichukua kwa mikono miwili kwa sababu inanifanya niongeze thamani yangu sokoni na kama binadamu.

Ndiyo, nimebahatika kuiona bahari mara nyingi, na kila ninapoiona, huwa nashitushwa na ukubwa wake usio na mwisho. Ninahisia hizi maalumu ninapokuwa mbele ya bahari, unye nyekevu. Kusimama mbele ya mawimbi makubwa, kunanifanya nigundue jinsi mimi nilivyo mdogo sana katika ulimwengu huu. Inanisaidia kuweka matatizo yangu kwenye mizani sahihi. Mara nyingi, nagundua kuwa mahangaiko yangu ni madogo ukilinganisha na ukuu wa asili. Utulivu wa nafsi. Sauti ya mawimbi yanoyovunja ufuoni ni kama muziki wa asili. Kuna kitu fulani chakishairi kuhusu ule mdundo wa maji unaojirudia. Huwa nakaa mchangani, nafumba macho na kuvuta pumzi ya hewa yenye chumvi. Hapo ndipo akili yangu inapotulia kabisa. Maajabu ya rangi Napenda jinsi bahari inavyobadilika rangi kulingana na anga.